Nina njaa sana, je, nipike nini leo, kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini nachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wamboga, ninaviunga viazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, ninahitaji kuanza kuandama pema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika nizuri, lakini leo ni mezeeka kidogo.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu ni tunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinifaa labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadha ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.